Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea unisaidia kupumzika na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Wakati nikiwa majini, uhisi utulivu na msongo wa mawazo hupungua. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri kiafya na kisaikolojia. Pia kuogelea nishughuli ya kufurahisha ambayo naeza kufanya nikiwa peke yangu au pamoja na marafiki. Hunipa nafasi ya kujiburudisha na kufurahia muda wako waziada. Kwa ujumla, kuogelelea nishuguli ninayopenda kwa sababu inanisaidia kujitunza na kufraia maisha.

Zoea zuri nililojenga ni kujituma kupanga muda wangu vizuri, nimejifunza kueka ratiba ya shuguli zangu ili kuhakikisha, natekeleza majukumu yangu kwa wakati bila kufanya mambo kwa haraka au msongomano wa mawazo. Hili hunisaidia kuwa na nithamu na kueneza ufainisi katika kazi yangu za kila siku. Pia nimejenga zoea ya kujijali kia afya. Kama kukula kwa mpangilio na kupata muda wakupumzika, zoea hili limenisaidia kuwa na afya nzuri na nguvu za kuendelea na shugli zangu. Kwa jumla kujenga mazoea ya mazuri kumechangia sana maendeleo yangu binafsi na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Kipaumbele kikubwa kazini katika mawasiliano ni uwazi na uwelewano. Mawasilo yanapokuwa wazi, kila mtu huelewa majukumu yake, malengo ya kazi na matarajio ya wajiri au wasimamizi. Hiu husaidia kupunguza makosa na migongano isiyo ya lazima. Pia kusikilza kwa maakini ni kipaumbele muhimu sana. Mwasiliano si kuzungumza tu, bali ni kusikilza maoni ya wengine na kuyaheshimu. Hi huimarisha ushirikiano kazini na kujenga mazingira mazuri ya kazi kwa ujumla mawasiliano yenyeheshima uwazi na usikivu ni msingi wa mafanikio kazini.

Kwa kawaida, huolewa nywele zangu moja au mara mbili kwa wiki, hufanya hivyo ili kuhakikisha nywele zinabaki na unyevu, hazikauki na zinaendelea kuwa na afya. Kuolea nywele hunisaidia pia kuzipa mwonekano mzuri na kuzuia kukatika kirahisi. Hata hivyo, mara ya kuolea nywele hutegeme pia na aina nywele na shughuli na ninazofanya, wakati mwingine nikioga mara nyingi au hali ya hewa ikiwa kavu, huongeza mara ya kuolea. Kwa ujumla hujitahidi kutunza nywele zangu mara kwa mara ili ziwe safi na zenye afya.